Wazo zuri niliyonalo kwa siku ya leo ni kuchagua kufanya jambo moja dogo lakini la maana kwa ubora wa hali ya juu. Naamini kuwa mafanikio makubwa hayatokani na kufanya mambo mingi kwa wakati mmoja, bali kufanya jambo moja kwa umakini, dhamira na ubora. Kwanza kabisa, wazo hili lilinisaidia kupanga siku yangu vizuri. Badala ya kujisikuma kufanya kila kitu kwa haraka. Nachagua jukumu moja muhimu zaidi kwa siku na kulipa kipaumbele. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi kwa sababu akili yangu inalenga lengo moja lililowazi. Pia kufanya jambo moja kwa ubora unijenga nidhamu na uwajibikaji kibinafsi. Ninapojitolea kulifanya kwa moyo wote, ninajifunza kuzingatia maelezo madogo, kuheshimu muda na kujitathmini badala ya kulikamilisha, baada ya kulikalimisha. Hii unifanya niwe mtu anayejifunza kutokana na vitendo vyake kila siku. Zaidi ya hayo, wazi, wazohili linamchango katika kuboresha mausiano na mazingira ya nayoni zunguka. Jambo hilo moja linaweza kuwa kusaidia mtu kutoa huduma bora kwa mteja na ukuwasiliana vizuri na mwenzangu kazini. Hatua ndogo kama hizi uleta athari kubwa katika kujenga imani na heshima. Wazo hili pia unikumbusha thamani ya sasa yaani leo. Badala ya kuwairisha mambo au kusubiri hali iwe kamili, nachukua hatua leo. Hata kama matokeo hayataonekana maramoja, najua nimepiga hatua muhimu kuelekea lengolango. Katika mazingira ya kazi, wazo hili unisaidia kuboresha ubora wa kazi. Ninapolenga kufanya jambo moja kwa ubora, makosa hupungua, umakini huonge seka na matokeo yanakuwa bora zaidi. Hii huongeza uaminifu wa watu wanaonizunguka na kunifanya nijivunie kazi ninayofanya. Pia, wazo hili linaendana na kujijali kibinafsi. Jambo moja linaweza kuwa kukunywa maji ya kutosha, kupumzika kidogo, au kufanya mazoezi mepesi. Kujijali ni msingi wakuwa na siku yenye mafanikio na utulivu wa akili. Zaidi ya hayo, wazo hili unifundisha uvumilivu na shukurani. Ninapokamilisha jambo moja kwa siku na jifunza kushukuru hatua ndogo na kutojidharau na kuto kufanya kila kitu kwa siku moja mafanikio ya kweli ujengwa hatua kwa hatua mwisho kabisa ninaona wazo hili kama mtazamo wa maisha Si kwa siku moja tu Kila siku ninapochagua kufanya jambo moja kwa ubora ninaendelea kujenga tabia chanya zinazo zitakazo nisaidia kufikia malengo makubwa kwa muda mrefu Kwa ujumla, wazo langu zuri kwa siku ya leo ni kufanya jambo moja dogo Lakini la maana kwa ubora wa hali ya juu kwa sababu linaongeza ufanisi, linajenga nidhamu na huleta maendeleo ya kweli, hatua, hatua.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu nipale ilipopitia kipindi kigumu ambacho kililazimisha njitazame upya, njifunze na kubadilika kwa kiasi kikubwa. Tukio hilo halikutokea kwa siku moja tu, bali ilikuwa mchakato ulioanza baada changamoto kubwa ilionikumba. Changamoto ambayo iliogusa malengo yangu, mahusianu yangu na mtazamu wangu mwakuhusu maisha kwa jumla. Kabla ya tukio hilo, nilikuwa na imani kwamba mafanikio yanapatikana haraka ikiwa mtu anafanya kazi kwa bidii tu. Nilikuwa na mipango mingi na matarajio makubwa, lakini zikutambua kikamilifu umuhimu wa subira, ustahimilivu na kujitambua. Nilipofika wakati ambapo mwambo haya kuenda kama nilivyotarajia. Lijikuta nikiwa na msongo wa mawazo na maswali mingi. Je, nilikuwa ni mechagua njia sahihi? Jee, nilikuwa ni najitambua vya kutosha? Na jee, nilikuwa tayari kubeba majukumu ya maamuzi yangu? Kipindi hicho kilinifundisha kubali kushindwa kwa sahemu ya kujifunza Nilijifunza kwamba kushindwa si mwisho wa safari Bali ni daraja la kuelekea mafanikio ya kweli Nilianza kuwona changamoto kama fursa ya kujijenga Sika makifikwazo vya kudumu Hili ilibadilisha kabisa namna inavyo kabiliana na matatizo badala ya kukata tamaa Ilijifunza kuuliza maswali sahihi kutafuta msaada pale inapohitajika na kuchukua hatua ndogo lakini za uhakika mbele Pia kiyo hilo ilionesha thamani ya watu wanayoni zunguka Nilegundua kuwa msaada wa familia, marafiki na wale wananioni amini ni nguzo muhimu sana katika safari ya maisha wakati mwingine maneno machache ya kutia moyo au ushauri wa dhati vinaweza kubadilisha mwelekeo mzima wa fikra za mtu kutokana na hilo, nilijifunza kuwa mnenyekevu zaidi kusikiliza kwa makini na kutamini michango ya wengine. Kwa upande wa maendeleo binafsi, tukio hili linifanya nijenge nidhamu na uwajibikaji. Ilianza kueka malengo ya neopimika kupanga muda wangu vizuri na kujipa na fasi ya kujitathmini mara kwa mara. Nilelewa kwamba mafanikio endelevu ya naitaji mchanganyiko wabidi, marifa, matabia njema. Hivyo, nilijikita zaidi katika kujifunza kupitia kusoma, kusikiliza, na kujaribu mambo mapya ili kupanua upeo wangu. Zaidi ya hayo, tukio hilo linifundisha umuhimu wa maadili lijifunza kusimama katika msingi ya uwadilifu kwa jibika kwa matendo yangu kufanya maamuzi kukuzingatia athari zake kwa ingine. Hii ilinisaidia kujenga uaminifu na heshima katika mazingira yangu ya kazi na kijami. Niligundua kwamba sifa njema ni mtaji muhimu unawajengwa kwa muda kwa vitendo vidogo lakini vikudumu Kwa mtazama wa baadae tikiwa hili nimekua dira yangu Inanikumbusha kwamba maisha ni safari yenye milima na mabonde na kwamba kila hatua even ya furaha au ya maumivu inasomu la kujifunza Inanipa ujasiri wa kujaribu tena hata baada ya kukosea na kumifanya niwe na mtazamo chanya hata katika nyakati ngumu.

Napenda kushiriki nawe jinsi ninavyotumia mtandao kutazama video na ni kwa nini ni muhimu sana maishani mwangu. Katika dunia ya sasa, video mtandaoni zimekuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Situ kwamba zinatupa burudani, bali pia zinatupa elimu, maarifa mapya na hata fursa za kukuza ujuzi binafsi. Kwa hivyo, ninapojibu swali la unatazama video wapi mtandaoni ni wazi kwamba video ninaotazama haziko tu kwa kimsingi kwa burudani Bali, ni njia ya kujifunza, kuburidika na kuendeleza akili zangu Kwanza kabisa, napenda kutazama video za elimu na mafunzo hizi ni kama zile zinazotolewa kwenye majukwaa ya TED Talks, video za sayansi, historia na maendeleo ya kibinafsi. Zaidi ya yote zinatupa uelewa wa kina kwa njia rahisi kueleweka. Kwa mfano, wakati nitapokuwa na maswali kuhusu teknolojia mpya au jinsi biashara ndogo zinazofanywa vizuri. Video hizi zinanifundisha hatua kwa hatua Sasa unapoangalia mtandao, kuna mamilioni ya video zinazotoa maarifa na mimi huchagua zile zinazohusiana na maswala ambayo yananisaidia kimaisha Hii ni moja ya sababu kubwa inayoifanya niwe makini na mtandao ninapotumia Pili, burudani ni sehemu muhimu ya video ninazotazama. Baada ya siku ndefu za kazi au masomo, napenda kuchukua muda wangu kutazama video za vichekesho, muziki, filamu fupi au hata vlogu za watu wanaonifurahisha. Hii inasaidia kupunguza stress na kunipa nguvu za kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Burudani pia inafanya dunia ionekane ndogo na inatoa furaha ndogo ndogo zinazojaza moyo. Kwa mfano, mara nyingi napenda kutazama muziki kutoka kwa wasanii mbalimbali wa Afrika na duniani. Kwani muziki unawaunganisha hisia na kuleta furaha ya kipekee. Zaidi ya burudani na elimu, napenda pia video zinazohusiana na teknolojia, biashara na maendeleo ya kitaalam. Hizi video zinanifundisha kuhusu mbinu mpya za ujasiriamali jinsi teknolojia inavyobadilisha maisha yetu, ni mitazamo ya wajasiriamali maarufu. Kwa mfano, napenda kuona video zina fundisha jinsi ya kuongeza ufanisi kazini au kuanzisha mradi wakipato. Hii inaniwezesha kuwa mtu anaendelea kukua kielimu na kitaalam na pia kunisaidia kufanya maamuzi sahihi kwa maisha ya kwangu ya kila siku Pia napenda kutazama video zinazohusiana na mitazamo ya kijamii na maisha ya watu hizi video zinanifundisha jinsi watu wanavyofikiria jinsi jamii zinazofanya kazi na jinsi tunavyoweza kuwa sehemu ya mabadiliko chanya. Kwa mfano, video zinazohusu miradi ya kijamii au ushirikiano wa watu mbalimbali zinanipa mtazamo wa jinsi ya kushirikiana na wengine kuwa na huruma na kuelewa changamoto zinazowakabili wengine Hii ni muhimu sana kwani maisha ya kijamii ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku na kuelewa wengine kunasaidia kuunda jamii yenye mshikamano mzuri.